Ndio, nina ndege wa kufuga nyumbani ambao ni kuku na pia kuna kanga kuku ni kwa ndege wanaopendeza na pia wanaeza wakawa chakula Kenge wanaopendeza tu kanga wanaopendeza tu mandhari.

Kwangu mimi ninapendelea kuamka subuhi mapema ili kuniwezesha kujitayarisha kupanga na kupambana na siku na mapema inaniwezesha kufanya kazi bila kusumbuliwa na mambo ama watu wengine.

Ninahifadhi pesa kwa kuweka mikakati punde tu ni napolipwa Ninaondoa pesa ya matumizi na pia pesa ya kuhifadhi ile pesa ya kuhifadhi naifadhi katika sako ambapo tunachangia watu kutoka sehemu mbali mbali.

Katika kazi yangu, ninataka kuendeleza ujuzi wangu na kuendelea kupata madaraka kazini. Ili litaniwezesha kupata mapato zaidi na pia kuweza kujikimu na kuongeza ujuzi.

Ndiyo nimewahe safiri ya mahali pazuri mbapo nakumika pa sasa ni mbuga la wanyama la masai mara Nilipendelea kwanza sababu Ingawa ni mbuga ni kuna hoteli nzuri na pia tuliaza kuawana wanyama mbali mbali.

Ndio, ninanunua vitu kwa kutumia simu, ninanunua katika mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Twitter, na pia TikTok. Na pia kwenye maduka ya mitandaoni kama vile Amazon inarahisisha kutafuta na kupata vitu.

Ninaenda hospitali kwa mwaka mara mbili ama tatu hii ni kwa sababu afya yangu kwa ujumla ni bora lakini ninafanya kuangalia mwili na pia sehemu za mwili kama vile macho na meno.

Ndio ninapenda hadithi za ajabu kwangu ina inanisaidia kupanua fikra na pia kubuni mambo tofauti nazisoma sana sana vitabu vya mwandishi teri prachat.

Ninatumia muda na familia kuona ku kujuliana hali kutazama filamu na pia kutembea na kuzuru inchi inatusaidia kujuliana hali na pia kuona kila moja yetu wanavyokuwa.

Aliyenifundisha jambo muhimu ni baba yangu, aliyenifundisha kuendesha gari Hii ilitusaidia sana sana sababu tulikuwa tunaishi mashambani, ilituwezesha kupata vyakula kutoka kwa shamba na pia kufikia madukani.

Ndio, ninapenda kununua vitu mtandaoni, ninanunua katika maduka ya mtandao kama vile Amazon na pia Jumia Pia ninanunua katika mtandao ya kijamii kama vile Twitter, TikTok na Instagram, inarahisisha kutafuta na kupata vitu.

Ninacho kipenda sana kuhusu mtaa wangu ni kwanza ni utulivu wake na kwa sababu inamandhari mazuri haina wingi sana hauna wingi sana wa watu Unaweza kutembea na pia watoto wanaweza kucheza.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya ngurue la hini kwa sababu inapopikwa vizuri ni nyama tamu sana hasa ikichomwa inalika vizuri na vyakula vingi kama vile wali ugali ama chapati.

Kinachonifanya nicheke sana sana ni Ninapopata wakati wa kua na marafiki ule mzaha na pia kujuliana hali na pia tunapokumbushana matukio ya kitambo Iwe ya utotoni ama ya hivi tukiwa watu wazima.

La, sijawahi jifunza kupika lita lakini ni ala inayonifurahisha na ningetaka kujifunza. Ni ala inayotumika sana sana kwenye mziki wa kiafrika na inapendeza.

Kwa ujumla, ninapenda kutembea iwe msituni, barabarani ama hata kwenye gym. Hii ni kwa sababu inanisaidia kupata mazoezi. Hasa ikiwa msituni, inanipa wakati wa kufikiria ama kutoa fikra kutoka kazini ama kwenye mambo mengine.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na uhuru wa kifedha kuweza kuwa na shamba lililo na nyumba nitakapoishi na familia yangu watakapo weza kucheza na kukua na pia nipate kuweka wanyama kama vile kuku na ngombe.

nDio, ninapenda kupiga picha, hasa kwa kutumia simu yangu ya rununu sana sana ni picha za matukio kama vile kupatana na marafiki Pia picha za watoto wakicheza na pia picha za mandhari.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya manjano Hii ni kwa sababu ni rangi inayopatikana sana sana kwenye mimea na kwenye mandhari mingi Pia ni rangi inayopendeza inapovaliwa katika mavazi, manguo na pia kwa kupambia nyumba.

Ninapenda kuvalia nguo za kirasmi Hasa ninapoenda kazini Hii ni kwa sababu lina zinakutoa ama zinakupa picha ya mtu aliyejipanga mtu mwenye ubunifu na mtu aliye tayari kufanya kazi.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano Haasa katika mashindano haya nilifanya mashindano la riatha la mita elfu moja Ingawa sikuwa mshindi nilifurahia kujikarisha na pia kushiriki katika yale mashindano.

Manthari mazuri ambayo nimeyaona ni manthari ya upeo wa bahari. Sana sana ukilinganisha rangi ya upeo, nyeupe na kisha samawati la baharini manthari yanayoupendeza sana.

Ndio, ninapenda kusafiri kwa kutumia ramani ya GPS Hii ni kwa sababu inanisaidia kujua barabara ama njia ya kuelekea mahali fulani Pia inanisaidia sana, ninapozuru mahali papya.

Ninahifadhi data yangu kwa kuweka kwenye mitandao ya cloud Thana thana ninajipata nikitumia google cloud ama google drive na pia kwa kuhifathi katika tarakilishi ama katika hard drive.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni ambapo tulipo na watu wakutosha na wenye ujuzi kwa kufanya kazi. Pia ambapo wafanyikazi wenzangu wanafanya kati kazi kwa kuzingatiana na kusaidiana.

Ili kuhakikisha kwamba nina hifari afya nzuri, ninahakikisha kunywa maji kila siku, pia kulala vizuri, angalau masaa saba kila siku, na pia kufanya mazoezi na kujipa muda wa kupumzika.

Ndio, nimewahi kulima. Nilipozaliwa na nilipolelewa kulikuwa na shamba na jambo tulilofanya sana ila na kuenda shule ilikuwa kulima. Tulilima vyakula kama maharage, mahindi na pia mtama.

Mfeleji wa runinga ni nao ufata kwa sasa ni mfeleji wa nao ito wa his and hers ni show mpia ilio katika mtanda wa netflix ni kuhusu utafiti wa mawaji ya liyotokea.

Ninapenda kutembea angalau kila siku ama mara kadhaa kwa wiki Ninapenda kutembea iwe kando ya barabara iwe katika gym ama iwe katika msitu ama mazingira mengine yaliyotulia.

Ninapo maliza shuguli za siku, mwendo wa saa kumi na mbili, saa moja jioni. Nina jipulaisha kwa kujipumzisha kwa kutazama filamu. Huku nikila chakula cha jioni. Baada za baada ya kumaliza, ni najiandaa kulala kwa kuoga na kupiga mswaki.

Ndiyo ni napenda kucheza na watoto kwa sababu ni wachangamfu na pia Wanafurahia kucheza na na wazazi. Nijambo linalo pendeza roho na pia kupumzisha. Kutokana na fikra ya kazi ama maisha.

Timu ya michezo ni nayo ifuata na kuhisharekea ni timu ya Manchester United Hii ni kwa sababu ni timu ilio na historia ndefu na nzuri na pia ni timu tunayo ishabikia kifamilia na kutupa maongezi wakati wa makumziko.